Napenda juisi ya matunda ya maembe na pia napenda juisi ya matunda ya nanasi. Kila wiki huwa inanilazimu mimi kuenda sokoni kutafuta maembe ambayo yameiva na yenye yana rangi ya kupendeza zaidi. Idi ninapotengeneza juisi yasiwe na ukali au uchachu wowote. Kwaivo ninapotoka sokoni, huwa ninarejea nyumbani na kuhakikisha kuwa ninatumia mashine yangu ya kutengeneza juisi. Baada ya hapo huwa ninatia juisi yangu kwenye firiji ili kuhakikisha kuwa ni baridi. Kisha ikikawia kwa muda wa siku tatu huwa ninatoa na kuwapa familia yangu na kuburudika nayo Kwa hivyo inanilazimu mimi kama mwenyeji wa nyumba nihakikishe kuwa juisi iko kwenye friji kila wakati Iwe juisi ya maembe au iwe juisi ya nanasi kwani watoto wangu pia wanaipenda Juisi hii huwa ninabeba nikielekea kazini na pia mume wangu huibeba akielekea kazini na huwa tunaikunywa wakati wa kuburudika baada ya kula chakula cha mchana haya ni mambo ambayo yameturaisishia na yametuwezeshea afya yetu kuwa bora kabisa.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mwalimu mkuu katika shule ya upili. Nina azimia kuwa mwalimu mkuu baada ya miaka tatu. Bali sasa hivi sijapata kazi ya kuwa mwalimu katika shule yoyote ile, bali nina azimia kuwa ipo siku ndoto yangu itatimia. Baada ya kuwa mwalimu mkuu, ninatumai kuwa, nitaongeza masomo na kuhakikisha kuwa, mimi ni mwalimu wa chuo kikuu. Hii ni ndoto ambayo nina azimia na nimekua niki azimia kwa muda mrefu sana. Nilipo kuwa chuo kikuu nilisomea walimu nikiwa na matumaini kuwa ipo siku mola atanibariki na atanirahisishia njia zangu za hii mahisha ilikuepukana na ufukara na umasikini. Kwani masoma yangu yamekuwa na matatizo mengi lakini siku nilitia bidii na kuhakikisha kuwa nimefika mahala ambapo nipo. Pia ndoto yangu ingine ni kuhamia nchi ya marekani. Ninatamani sana nitoke nchini mwetu niende katika nchi ya marekani ili kutangamana na watu mbalimbali na kuhakikisha kuwa ninawezo uakuishi katika nchi mbalimbali dunia nzima. Jambo hili huwa lina nifurahisha sana ninapo kukumbuka kuwa ipo siku ndoto yangu itatimia kwani mungu yuko na n imwenye uwezo kila wakati.

Chakula ninachoki penda sana ni wali kwa nyama. Ninakumbuka nilikuwa mtoto mchanga sana nilipotambua kuwa ninapenda chakula hiki. Mama alikuwa akiandaa nyumbani, anatupa, tunala, kisha. Baada ya hapo naona bado nina hamu ya kuongezewa kingine. Mama nanitilia kingine na baada ya hapo ndo nikatambua kuwa chakula hiki. Ni moja wapo ya chakula ambacho huwa kinanifurahisha sana na huwa kinafanya moyo wangu uwe na furaha zaidi bada ya hapo nilipokuwa mtu mzima na nikaweza kuandaa chakula mimi mwenyewe basi nilipo anda chakula hiki kilitokea kitamu sana kwani nilitumia viungo mbali mbali kuandaa chakula hiki na baada ya hapo ikawa ni chakula ambacho kwa kirasmi ninakipenda na kila ninapo waandalia marafiki zangu huwa wanakithamini sana na kukisifia Wakisema kuwa chakula hiki ni kitamu Kwa hivyo chakula ninacho kipenda ni wali kwa nyama.

Kufika kazi mapema, ndiyo uzoefu ambao ninao na umenifunza mengi. Kwani kila wakati ninapofika mapema, huwa nina muda mwingi kwanza ya kushugulikia mambo yangu kabla ya kwanza kushugulikia mambo ya kikazi. Haya, huniwezesha kuhakikisha kuwa nimemaliza kazi ambayo sikuwa nimemaliza. Pia hua inanifundisha kutangamana na wenzangu kwa kiasi cha muda mwingi na pia kufurahi wakati nimekamilisha kazi yangu. Kwa hivyo uzoefu wa kufika kazi mapema ndio ambao umenifundisha zaidi pia kutangamana na watu kwa njia ya amani ni moja wapo ya mambo ambayo yamenifundisha mengi kwani ni muhimu kuishi na watu kwa amani na kutangamana nao ili kufanikisha kazi nzuri baada ya siku.

Mantari nzuri ambayo nimewai kuona ni mantari ya pwani ya Afrika mashariki Kwani kuna bahari yinyo maji matulivu na pia kuna miti ambayo yanaponga upepo kwa kila eneo Mantari hiyo hunifanya na hisi vizuri sana ninapukua katika mantari hayo Kwani inautulivu kuna sauti ambayo hutoka kwenye maji ya bahari. Sauti hiyo huwa ni nzuri kwa nafasi za kiakili. Huwa inatuliza mawazo, huwa inafumfanya mtu kujielewa na kutamani maisha ya kizahidi. Na hewa hiyo pia huwa safi na nzuri katika maisha ya binadamu hasa pale ambapo unapo pumua hewa hiyo. Si hewa chafu ni hewa nzuri. Kupo mantari hiyo ni mantari nzuri sana ambayo nimewai kuyona.

Wakati wafuraha huwa ninatulia. Mtu anaweza kujua wakati ninafuraha kwani uso wangu huwa unatabasamu zaidi. Tofauti na wakati ambapo ninahuzuni. Kwa wakati wafuraha huwa ninapenda kuzungumza sana na kwa kikisha kuwa kila mtu pia naipata furaha hiyo ambayo ninayo. Pia nina burudika sana wakati wafuraha. Ninasikiza nyimbo mbali mbali ilikuwa kikisha kuwa fura yangu imo imo tu vile haijapungua Pia huwa nina hakikisha nimetangamana na marafiki wale mbao tulikuwa kwa muda tujaunana na hakikisha kuwa nimewatafuta na tukatangamana nao tena upia na hakikisha kuwa urafiki wetu umehendelea kwa njia ya upana sana na njia ya amani zaidi.